Mimi kwangu natumia wi-fi, wi-fi nalipia elfu mbili ya safaricom na iko sawa sana, nilikuwa natumia ingine hapo nikabadilisha, kuna muda nilikuwa natumia data lakini hiyo ikakuwa hainisaidii sana wi-fi ni ya maana sana.

Napenda kukula popcorn. Hata kama huwa sishibi, lakini si kila wakati popcorn huwa nazikula wakati, kunasherehe, hivyo ama nimeenda, nimeenda nyumbani kuona watoto wa sista angu, wa dada angu. Nawapelekea, nawanunulia popcorns. Na crips, hizo pia mimi najipata nimezikulia hapo lakini si ati nazipenda sana.

Napenda napenda kununua vitu kwa supermarket huko niko huwa naenda kununuwa unga vitu za kukula nikihitaji vitu za jikoni supermarket sana sana naivas wako na kila kitu na wana uza kwa bei nafuu ee hiyo hiyo ndiyo mimi huwa nafanya hivyo.

Mimi kwa saa hii nafanya kazi kama fundi technician huwa naangaria naangaria system za benki na watengenezea cameras za securities na watengenezea alarms za security bado zikiharibika hasa sikufanya hii shure ni vitu nimesomea huku nje. Rakini zinaambatana na kenye nilisoma nikiwa shure. Nikuwa nafanya ICT, Information Technology. Na nikamaliza miaka tatu hata ni nne juu kulikua na COVID-19. Sikuweza kugraduate, sikuweza kumariza. Sasa naona inaambatana na kenye nilisomea shure.

Nikitaka kujifunza kitu mpya. Huwa naenda youtube. Najua youtube iko na kila kitu. Na hiyo kitu hua inanishangaza sana. Kenye haujui ukienda youtube unapata mwingine anajua. So sasa mimi naendanga hapo youtube naangalia vyenye watu wanasema. Na napata ujumbe na najaribu mimi mwenyewe na nafanya.